Napenda wanyama waliokuwa wa kijumla na wanyenyekevu kama paka na mbwa kwani ni wapenzi na watiifu pia napenda wanyama wa porini kama simba na tembo kwa sababu wananikumbusha uzuri na nguvu ya asili.